Mafunzo ambao ningeweza kupenda nikipata kazi ni kujifunza vile nitaheshimu tunaofanya kazi na wao na pia watu tulio nao karibu hii tu ndio ningependa kuweza kufunzwa pia ningependa kufunzwa teknolojia kwa sababu teknolojia wanasaidia na pia ningependa kufunzwa mambo mengine mingi kama vile tutajitunza na tunaofanya kazi na wao.

Mara nyingi napata habari yangu. Kama vile naweza kuwatch music hizia naweza kuwatch news usiku pia ntapata habari ama saa zingine naingia Twitter hapa ntapata habari ama pia TikTok lakini TikTok Ina mambo mengi twitter huko ndio naeza pata habari. Haraka sana kama ama vile saa zingine niingie televisheni katika News ya citizen naweza kupata hapo habari ya saa moja au saa tatu.

Kabla sijaanza kazi asubuhi ninaweza kuomba Mwenyezi Mungu aweze kunisaidia kabla sijaanza kazi kwa sababu nikiomba mungu, mungu atanisaidia kabla sijaanza hiyo kazi. Na pia kabla sijaanza kazi ninaweza kunywa breakfast yangu ili niweze kupata nguvu ya kufanya kazi na pia kufanya kazi kwa bidii ili niweze kukamilisha goli ya kazini.

Ndiyo napenda kucheza na watoto kwa sababu watoto, wanapenda wakicheza na pia, nikicheza na watoto naweza kujikumbusha, naweza kujikumbusha vile nilikuwa mtoto, nikiwa mdogo. Pia kucheza na watoto kunaweza kufurahisha watoto kuwasaidia katika afya yao, pia wakiweza kufurahi, hawawezi kupatwa na stress, na piwa wanafurahia maisha yao.

Ujuzi ninahitaji kuimairisha ni mawasiliano usimamizi wa muda na utatuzi wa matatizo. Kuimairisha mawasiliano hunisaidia kuelewana vizuri na wengine usimamizi wa muda hunifanya niifanye kazi kwa ufanisi na utatuzi wa matatizo hunisaidia kukabiliana changamoto kwa utulivu na njia bora.

Kumbukumbu mzuri ambayo ninzo toka utotone ni ile ambayo niliweza kusafiri. Katika kusafiri mji mingi kwanza niliweza kusafiri katika kaunti ya Mombasa ambapo nilweza kuzunguka katika niliweza kuogelea katika mto wa Indian Ocean. Hii ndi ilikuwa kumbukumbu nzuri na pia niliweza kucheza nikuwa mdogo niliweza kucheza na watoto wenzangu. Na pia hii ndio kumbukumbu nzuri ambayo niliweza kuwa nao.

Kwa kawaida sipendi kuenda hospitali mara nyingi huwa naenda labda mara moja au mbili kwa mwaka hasa kwa ukaguzi wa afya kama kuna tatizo la ghafla nikitunza nikijitunza vizuri kula vyema au kufanya mazoezi nahakikisha ziara za hospitali zinakuwa chache ywa iwezekanavyo.

Kwanza kabisa, mimi sipendi baseball kwa sababu, baseball ni mchezo ambao sijawai kuicheza, pia sijawai kuona mtu yeyote akicheza, na pia baseball, mimi mchezo ambao nimeipenda sana ni mchezo wa kandanda, kwa sababu baseball haiwezi kuchezwa huku kenya, baseball inachezwa katika nchi za amerikani huko kwingine.

Baada ya siku ndevu kazini naweza. Baada ya siku ndevu kama vile navyotoka kazini naweza kupumzika kwa kutulia kwa kitanda tazama mtandaoni kwa simu au pia niweza kunywa kinywaji kizuri kama vile fanta au kohokeli niweze kutulia kwa sababu naweza kuwa nimechoka kama vile niwewe otoka kazini.

Ndio napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa inapea mwili afya nzuri. Na pia wakati wa jioni naweza kunywa ugali kwa maziwa kwa sababu maziwa inapea mwili yako afya pia maziwa ni nzuri kwa sababu maziwa ina protini, vitamini na pia inaweza kusaidia mwili katika iwe na afya na pia usiweze kushikwa na magonjwa kathaa.

Napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko inayotumika mara nyingi kuepuka chupa za plastiki kwa kubeba chupa ya maji ya kudumu na kuchagua bidhaa zilizo na vifunganisho vifunga shio vya karatasi au glasi. Pia najitahidi kutumia tena na kuchakata plastiki inapowezekana na kuhamasisha wengine kufanya hivyo ili kulinda mazingira.

Hali ya hewa leo ni nzuri, jua inawaka, wingu, lakini hakuna mawingu, mvua pia iliisha leo, pia kuna joto jingi, joto hapana, joto si mzuri. Niweza kuvaa, nimevaa tishati kwa sababu ya baridi. Ndio napenda, hapana sipendi aina ya hewa kwa sababu jua ni kali sana. Naweza kuenda ku baharini kidogo ili niweza kujivinjari.

Rafiki yangu wa karibu. Tulipatana nae katika uwanja wa ndege. Pia tulikuwa shule moja. Tulikuwa tunapendena na rafiki wangu. Sa zingine tukua tunaenda kwake, tunakula, tunaenda pia au tunaye, tunajivinjari. Kitu kilichofanya nikuwe na rafiki wa kweli ni kwa sababu, rafiki wa kweli anaweza kukuondolea shida wakati uko kwa shida. Rafiki wangu ninaye namwenzi kabisa kwa sababu yeye ni mtu mzuri na pia ana roho safi.

Mimi nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kufanya mambo mengi. Kwanza kabisa, nasherekea siku yangu kwa kuenda kununwa keki. Pia, nasherekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki zangu. Marafiki zangu wanapokuja, tunaweza kushirikiana nao. Kutengeza kuweza kutengeza sheree yangu ili. Iweze kuwa kamilifu. Pia, tunaweza kupika na kusherekea. Tunaweza kula nyama pia wakati mwengine wa kusherekea na pia tunapendana wote.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kutathmini kazi ya mwezi za mwezi uliopita. Kisha nainisha malengo machache yaliyo muhimu zaidi. Nafanya yawe wazi na hupimika na yenye muda maalum. Kisha nayagawagawa katika majukumu ya kila wiki. Mwishoni, mwishoni mwa mwezi kuupima maendeleo na kurekebisha na harakati kulingana na matokeo.

Mara nyingi mtandao naweza kutumia. Kwa asubuhi naweza kuamka nitumie simu yangu karibu two hours. Kidogo kidogo nitulie alafu kitu saa saba hivi pia naweza kutumia simu yangu. Niweze niingie mtandaoni kama vile Twitter, TikTok, Facebook, Nick Green. Pia jioni naweza kutumia simu yangu kabla sijalala. Ili niweze kuona mamessage ya WhatsApp ambayo watu wameweza kutumia pia naweza kutumia kwa biashara kadhaa.

Apana siishi mahali niizaliwa nilieza kutoka mahali nilipozaliwa nikuwa mdogo kwa sababu wazazi wangu walieza kuhama mahali nilizaliwa. Pia sasa mini ni mtu mkubwa siwezi kuishi na wazazi wangu nilieza kutoka nyumbani nikuwa umri karubu kumi na nane na pia nilipopata kazi nilieza kuhama kwetu na pia siwezi kuishi huko tena.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara nyingi, napenda kuvaa kofia kwa sababu, kofia inafanya uso yangu inakua vizuri, pia naweza kukaa vizuri. Pia wakati mwengine, sasa inategemea location pia, nikiweza kuvalia nguo nzuri, pia ni lazima nitavaa tu kofia. Kofia pia inaweza kunisaidia wakati mwingine wa baridi, inasaidia kichwa ili nisiweze kusikia baridi.

Ndiyo ndiyo nimewahi kufanya yoga nafanya yoga mara mingi huu mwaka mwaka uliopita niliweza kufanya yoga karibu mwaka mzima kiila siku yoga pia inafanya natulia kuweza kufanya yoga naweza concentrate na maisha yangu na pia naweza concentrate na maspirits zangu yoga pia ni mzuri kwa sababu unaweza kutulia pia unaweza kutuliza mawazo usiweze kuwa na stress na depression.

Wakati wa msongo wa kazi huanza kwa kutulia, kupumua kwa kina ili kupunguza mawazo. Kisha napanga upya vipaumbele nikianza na kilicho cha muhimu zaidi. Ama nachukua mapumziko mafupi, natembea kidogo au kuzungumza na mwenzangu ili kupata mtazamo mpya. Na njia hizi hunisaidia kurudi, kurudi kazini nikiwa mtulivu na mwenye umakini zaidi.

Ndio nimeweza kuenda kwenye tamasha la muziki mara mingi kwa maisha yangu. Nliweza kuenda kwenye tamasha la muziki nikiwa mdogo pia nikiwa mkubwa nimweza kuwa. Nimeweza ku attend tamasha mingi. Kwanza kabisa nimweza ku attend tamasha vile kama vile ya sauti sol ambao waliimba vizuri. Pia nikaweza kuwa zawadi hata hao pia walipotoka kwenye stage yao.

Mimi napenda kuvaa nguo kama vile suti kwa sababu suti wakati mwingine inaeza kuwa official kwa sababu mimi ni mtu ambao anayefanya kazi ya ofisi naweza kuvaa suti kwa sababu si eti inaweza kuleta picha nzuri kwa kwa kwa watu ambao tunaofanya kazi na wao na pia suits inaleta inafanya nakuwa decent maisha yao.

Ninafanya mambo mengi ili niweza kushirikiana na timu. Yango ya kandanda ambao tunawocheza na wao kwenye uwanja kila jioni ninaweza kuwapa motisha ili waweza kufanya vizuri. Wakati wa mashindano baina ya timu yetu na timu nyingine pia naweza kuwapa motisha ili waweza kujituma na pia waKati mwingine naweza kuwapa pesa ili waweza kuendelea kufanya bora na pia wajitume ili kuweza kuachive goals zao.

Hekima ambayo nimeweza kujifunza maishani ni uvumilivu na bidii huzaa matunda mara nyingi mambo hayafanyiki mara mmoja. Lakini kwa kushikilia malengo kujifunza kutokana na makosa na kufanya kazi kwa udhabiti huwezi tu kufanikisha malengo yako bali pia kujenga heshima na kuaminika. Kwa wengine hii imenisaidia kuwa mtu kuwa mtulivu mwenye subira na kushughulikia changamoto kwa hekima zaidi.

Tabia ya watu ambao sipendi ni watu ambao wanaomba omba pesa hiyo tabia sipendi kabisa. Watu ambao waneza kuomba pesa waneza kukiri kabisa kwa sababu wana watu ambao hawaezi kujituma wako lazy kabisa hawaezi wakafanya kazi. Kati, hilo ni jambo ambao tulianza kufanya tuchukie watu kabisa.

Kazi kazi na timu ya mbali inayoendesha kwa kuwasiliana wazi na mara kwa mara tunatumia majukwaa kama barua pepe simu na programu za mkutano ya mtandaoni. Kila mtu anaelewa jukumu lake na muda wakutimiza kazi pia naweza pini na weka. Malengwa yanayo pimika anapanga mkutano ya kupanga na kufuatilia maendeleo na kuhakikisha kila mwanachama anapata msaada anapohitajika.

Napenda kusoma vitabu vingi, kwanza kabisa napenda kusoma vitabu Vitabu ambayo unaweza kama novel, unaweza napenda kusoma novel kwa sababu novel hunielezea vitu mingi pia mastory mingi na pia inafunza novel inaweza kutufunza vitu vingi maishani. Na pia noveli inaweza ina story mingi ambayo ni tamu na pia inasaidia sana katika inasaidia katika kwaio pia uwe na English bora na kiswahili bora.

Napenda mahali pa kimya kwa sababu mahali pa kimya unaweza kutulia. Na pia huwezi kuwa na vitu vingi ambayoo unaweza kufikiria. Mahali pa kilele naweza kusumbwa kwa sababu huwezi pia kuconcentrate kwa kile ambacho unaweza kufanya. Mahali pa kimya ni pazuri kwa sababu na watulia unafanya vitu zako polepole na pia inasaidia ilikuweza kutulia.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukuza ujuzi na uzoefu. Hili niwe mtaalamu ninayeaminika katika kazi yangu pia nalenga kupata nafasi ya huwa na mchango kubwa zaidi. Labda kwa kuongoza au kusaidia wengine na kufanya kazi yenye imana inayoleta matokeo chanya kwa timu na jamii kwa ujumla.

Ndio napenda kucheza michezo ya ubao, michezo kama chess, drafti au monopoly, hunifurahisha kwa sababu hunifanya, kufikiria, kupanga mikakati na pia, kunipa muda mzuri wa kushirikiana na wengine, pia mchezo huu ni mzuri kwa sababu unaweza kufanya mtu awe mkumbulifi katika jili haki.

Wakati wa mapumziko yangu wa mchana mara nyingi na kula chakula kisha na mapumzika kidogo ili kuondoa uchovu wakati mwingine natembea kwa dakika chache. Nanyoosha mwili au kuzungumza na wenzangu. Mapumziko haya hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu au umaakini zaidi.

Napenda zaidi sanaa ya kuchora na kupaka rangi, hasaa ile inawaonyesha maisha ya kila siku na utamaduni. Pia napenda sanaa ya muziki na ngoma kwa sababu zinaendeleza hisia na hadithi kwa njia ya kuvutia. Sanaa hunipa utulivu na kunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti.

Ninaenda maktaba mara mara mara tano kwa wiki asubuhi naeza enda mara moja jioni pia jiona naeza enda mara nyingi mara nyingine naeza enda maktabani kusoma kitabu naendanga maktabani kusoma gazeti au pia kusoma novel kwa sababu huweza kunisaidia nafanya akili yangu inakuwa timaamu.

Ninaweke nenosiri salamu kwa kuchagua nenosiri refu yenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum pia situmii nenosiri moja kwa akaunti zote na hubadilisha nenosiri mara kwa mara. Zaidi ya hapo napenda kutumia uthibitishaji wa hatua mbili two factors indication na kuepuke ushiriki nenosiri na mtu mwengine ili kulinda taarifa zangu vizuri Muzika.

Ninashughulikia muda wangu vizuri kwa kupanga ratiba ya siku kuweka vipaumbele na kuanza na kazi muhimu zaidi. Nagawanya kazi kubwa kuwa ndogo, ndogo ili zisimchoke, zisinichoke pia mimi huepuka visumbufu naweka muda wa kupumzika na kufuatilia maendeleo yangu nihakikishe kazi, kazi zinakamilika kwa wakati.

Napenda zaidi filamu za drama na motivation kwa sababu hunifundisha na kunigusa kihisia. Pia napenda filamu za action kwa msisimko na wakati mwingine comedy ili kupumzika na kucheka aina hizi hunifanya ni burudike na pia hujifunza mambo mapya kupitia hadithi.

Ndiyo nimewahi kula chakula cha kigeni kama sushi ya kijapani, pasta ya kitaliano na tacos ya kimeksiko. Nilipenda kwa sababu ladha zake ni, tofauti na kunipa fursa ya kujaribu, utamaduni mwingine kupitia chakula. Kila chakula kulikuwa na muundo na viambatano maalum, vilivyoongeza ladha na uzoefu wa kipekee.

Ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka na kukumbuka kila kitu uwezo huu ungenisaidia kuelewa mambo mapya kutatua matatizo kwa urahisi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi pia ungenipa uhuru wa kujaribu mbinu tofauti na kuongeza ujuzi wangu kila siku.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki hasa gitaa hunifurahisha hunisaidia kupumzika na huniruhusu kuunda midundo yangu mwenyewe. Ingawa si mtaalamu napenda kujifurahisha na kujaribu kujifunza nyimbo mpya kila mara. Pia napenda kupiga keyboard kucheza keyboard kwa sababu unaweza kunisaidia na nifurahisha.

Inashugulikia muda wa mwisho kwa kuzingatia vipaumbele na kupanga hatua za haraka. Huu ni wakati wa kuzingatia kazi muhimu zaidi. Po anza kuepuka kusumbufu kusumbua kusumbufu na kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa haraka na kwa ufanisi. Pia hupima maendeleo kila saa kidogo ili kuhakikisha kazi zinakamilika kabla ya muda kuisha.